Njia ya usafiri ambayo natumia kila siku ni kutumia gari na pikipiki katika usafiri. Haswa asubuhi kwa ajili ya msongamana wa magari natumia pikipiki ili nikaweze kufika kazini haraka. Lakini jioni ambapo hakuna msongamano wa magari mimi hutumia gari ili kufika kwa wakati.

Rafiki yangu wa kweli tulikutana naye nikiwa mdogo ambaye alikuwa jirani yangu. Tukaenda katika shule moja kwanzia darasa la kwanza hadi darasa la nane na tumekua tukikutana kila mwaka haswa wakati wa sherehe za disemba. Siku ya kwanza na tulipokutana naye ilikuwa siku tukiwa darasa moja na tuliweza kusaidiana kufanya kazi katika darasa. Kitu ambacho kilifanya awe rafiki wa kweli ni kuwa tumekua tukisemezana tangu tukiwa wadogo hadi leo hii miaka ishirini na tano badaye tunaendelea kuongea naye.